Kwanza kabisa mi napenda sana kuwa nyumbani. Nyumbani ni mahali pa kipekee kwa sababu ni eneo la faraja, mapumziko na usalama. Nyumbani ndipo ninapoweza kuwa mimi bila kujifanya. Hapo ndipo naeza kutafakari, kusoma, kupumzika na kufanya shughuli zangu bila hofu ya kuhukumiwa. Hata kama nyumba si kubwa au ya kifahari umuhimu wake unatokana na amani inayopatikana pale nyumbani pia ni mahali pa kumbukumbu. Ni mahali palipo jaa hisia, mazungumzo, vicheko na hata changamoto haya yote huifanya nyumba kuwa sehemu ya utambulisho wa mtu ndio maana mara nyingi, mimi ninapochoka na dunia ya nje hutamani kurudi nyumbani mbali na nyumbani mi napenda kuwa katika mazingira ya asili karibu na miti, milima, au maji, au mashambani maumbile haya hunipa utulivu wa ajabu. Nikikaa mahali penye miti au nikitazama mandhari ya kijani nahisi akili yangu inatulia na mawazo yanapangwa upya. Mazingira ya asili hunikumbusha unyenyekevu wa maisha na kunifanya ni hisi kuwa sehemu ya ulimwengu mkubwa. Kusikia hizo sauti za ndege upepo ukivuma au maji yakitiririka hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na pia ni kama tiba ya akili. Katika mazingira haya napata nafasi ya kutafakari maisha, kujitambua na kujikumbusha yaliyomuhimu kweli kwangu. Pia mimi napenda kukaa mahali pasipo na haraka ambapo muda unaonekana kusonga pole pole. Katika dunia ya leo iliyojaa ratiba, simu na presha ya mafanikio. Napenda sana maeneo ambayo hayanisukumii kukimbizana na wakati. Mahali ambapo naeza kukaa kufikiri au hata kukaa kimya bila kuhisi hatia hali hii hunipa nafasi ya kujitunza kiakili. Si lazima nifanye jambo kubwa hata kukaa kimya na kuangalia mazingira hunitosha. Mahali hapo hunisaidia kurejesha nguvu za ndani. Pia napenda kukaa mahali ambapo nahisi ya kwamba mi na kubalika. Haijalishi ni nyumbani, kazini au katika jamii. Mi napenda kuwa sehemu ambayo ninaheshimika na ninathaminiwa. Mahali ambapo watu wanasikiliza mawazo yangu, wanaheshimu mipaka yangu na wananishughulikia kwa utu. Mahali pasipo na ukumu nyingi hunifanya nijisikie huru kuzungumza, kuuliza na kujifunza. Hii ni muhimu sana kwa ustawi wa kihisia. Mtu anaeza kuwa katika eneo ama jengo zuri sana lakini hajakubalika pale basi mahali pale panakuwa pagumu kukaa. Kwa upande mwingine pia mi napenda kuwa mahali panapo nichochea kufikiri na kujifunza kama vile chumba cha kusomea au hata kona yenye tulivu yenye vitabu mahali kama hapo hunisaidia kukuza maarifa na kujenga akili saa zingine huwa napata furaha kubwa ninapokuwa mahali ambapo mawazo yanaheshimiwa na maarifa yanathaminiwa maktaba au mazingira ya kusoma hunipa nidhamu ya akili yananiweka katika hali ya kujifunza, kujiboresha mahali kama hapo hunifanya nijihisi ninaendelea kukua kama mtu.